Niambie kuhusu timu unayopenda mpira wa miguu. Timu ya mpira na miguu nayoipenda ni Yanga Afrika. Unaweza kushiliki ni timu ya mpira wa miguu unayependa ni Yanga Afrika. Nimeanza kuipenda, nadhani nikiwa bado mdogo sana nakumbuka enzi hizo. Babaangu alikuwa ananichukua, tunaenda uwanjani tunaenda kuangalia mpira, babangu alikuwa anasafiri enzi hizo alikuwa ana tunakaa mkoa tofauti yeye, anakaa mkoa wa ilinga. Mi nakaa Dar Esalam, kila mara alikuwa anasafiri kutoka ilinga. Anakudia Dar Eslam, tunaenda uwanjani kuenda kuangalia mechi zao. Na nakumbuka kipindi hicho alikuwa, ananiambia ukiulizwa wewe timu gani. Ananiambia sema, sema Yanga Afrika je nakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako. Mchezo wa kushangaza ni mchezo yote ya derby ambao ilihusisha mchezo ya Yanga na Simba pangu yote ni ya kushangaza. Especially kipindi hichi ambapo Yanga amefanikiwa kumfunga Simba mara nne mfululizo na tumeeka historia kwa mara ya kwanza kumfunga, mara tano sio mara nne mara tano mfululizo tumeeka historia hio mchezaji nampenda kwa sasa anaitwa pakome zuazua. Nahisi niti namna poshinda nakuwa tu na furaha ya kawaida. Sasa hivi mpira umekuwa sio vyangu sana kama zamani. Zamani nilikuwa timu yangu ikishinda nina furaha sana ikifungwa nakuwa na huzunika sasa hivi timu yangu ikishinda au ikufungwa nakuwa kawaida.

Unaweka neno siri salama vipi? Neno siri salama naweka. Hii nadhani ni kwa watu wengi huwa wanapenda kuweka maneno siri salama na ili kuepuka kutokusahau huwa wanaweka kutokana na majina ya wapendwa wao au na miaka aliozaliwa. Unaweza ukakuta siku za yaani namaanisha siku za kuzaliwa kumbukumbu za siku za mfano za kuzaliwa za baba, mama, watoto, watu wengi wanapenda kuweka maneno yao ya siri na kuhifadhi sehemu, kuhifadhi mara nyingi inakuwa ni kichwa na tunafanya hivyo. Kuweka naam siku maalum za wapendwa wetu kuepukana na kutokusahau ina maana neno langu la siri. Huwa mara nyingi naweka kutokana na siku za wapendwa. Kuna muda huwa naweka namba tu ambazo zinanijia kichwani au matukio yanayonijia kichwani naweka pia. Ila mara nyingi matukio ya watu ambao wa karibu kwangu na nafanya hivyo kuepukana na kutokusahau na huwa sirekodi mahali pengine popote zaidi ya kichwani.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mara nyingi napenda. Siku nikiwa na hela, huwa tunatoka out, kwenda kutembea. Hasa kwenye supermarket au mall za kununua vitu. Kuna muda tunaenda bichi kutembea. Tukiwa na muda tunatembelea ndugu, jamii na marafiki na mara nyingi huwa nikiwa na hela, nafanya mitoko ya nje kama sina hela. Nikikaa na familia yangu huwa tupo nyumbani, tunacheza, tunafurahi, tunaangalia TV pamoja. Ila nikiwa na hela, napenda zaidi kutembea. Pia napenda kuna muda wa kukaa na familia yangu, kushiriki shughuli za kimaendeleo, kwa mfano napenda kuwafundisha watoto wangu jinsi ya kufuga kuku, kufuga ng'ombe, kulima, kukata majani. Huwa nawashirikisha kwa pamoja kulima lima bustani. Huwa nawashirikisha ili wasidiakone. Ni kazi mpya hapo baadaye.

Wazo gani zuri unalo kwa siku ya leo wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo leo asubuhi nilikuwa na peji yangu instagram ambayo inahusu biashara ya nondo. Nondo mimi kwa kifupi sina duka wala sina mtaji ila naposti nondo na kuwa kama mtu wakati na naunganisha mteja na wenye maduka sasa kwa kifupi sina watu wengi ambao nawafahamu wenye maduka. Hivyo basi huwa namtumia jamaa wangu, rafiki yangu ambaye yeye anafahamiana na watu wenye maduka sasa leo jamaa yangu ambaye namtumia kwenye shughuli za kuwapata watu wenye maduka alikuwa kuna muda hapokei simu. Namana wazo zuri ambalo nililipata leo. Nilisema kwamba kwa namna yoyote leo siwezi nikaiacha ile inipite mpaka mimi mwenyewe naeza kuenda madukani kuwatafuta watu nipate nipate niwajue wenye maduka ina maana wazo la leo ninalolikumbuka kwamba pambana pambana uweze kupigania kupata hela usikate tamaa wazo la leo ni kutokukata tamaa na kweli nilipambana sijakata tamaa mwisho wa siku jamaa akapokea simu na hata kama asingepokea simu nilipanga kwamba lazima niwajue wenye maduka na nimpelekee mteja mzigo wake wa nondo na kweli sasa hivi narudi nyumbani nikiwa nimetengeneza kiasi kidogo cha hela.

Unashughulikia makosa, kazini, vipi? Maswali mengi yanahusu maswala ya kazi kama vile mimi nafanya kazi. Maswala ya kazini, nashughulika nayo vipi? Kwanza ni kutorudia makosa kwa sisi waswahili tunasema kufanya kosa si kosa ila kurudia kosa ndiyo kosa. Na maana kikubwa ni kutorudia makosa ambayo tayari ulishafanya na yakafahamika. Kutorudia makosa. Pia huwa nawaambia kujifunza kuongeza ujuzi unatakiwa ujifunze ili uongeze ujuzi kutofanya makosa. Kupata elimu kujifunza pia kushirikiana na wafanyakazi wenzangu. Inasaidia kutopunguza makosa kuna kitu ambacho mimi naweza nikawa sifahamu. Ila mfanyakazi mwenzangu anakifahamu.